Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli, lakini si kwa sababu ni mchezo wa kufanya mazoezi tu. Kwa mimi, baiskeli ni kitu cha kipekee, ni mchanganyiko wa huru, utulivu na hisia ya kurudi kwenye utotoni. Unapokaa juu ya baiskeli, unaanza kuhisi kama unaanguka kwenye harakati ambazo si zako peke yako, ni kama umeunganishwa na hewa barabarani na mwendo wa maisha. Kumbukumbu yangu ya kwanza ni ya aina ya ajabu nilikuwa na baiskeli ya zamani ya miguu mingi ambayo ilihitaji nguvu ya zaidi ya kusonga lakini nilipoanza nilihisi furaha ya kweli sikuwa najua kuwa mwili wangu unaweza kufanya kitu kinachofanana na kuruka kwa njia ya kutembea hapo ndipo nilipoanza kuona baiskeli kama njia ya huru. Unapochukua mguu wako, unaweka nguvu na barabara inakupa majibu kama mwendo. Hii ni hisia ya ajabu kwa sababu inanionyesha kwamba unaweza kusonga bila kuwa na mzigo wa uzito wa maisha. Na ni kweli kwamba baiskeli ni mazoea, lakini kwangu ni zaidi ya hayo. Ni njia ya kujiambia kuwa bado nina uwezo wa kufanya mambo ya mwili bila kujisukuma kwa nguvu ya maneno. Unapodunda baiskeli, unajua unapoenda mbali, lakini pia unajua unapoenda pole pole, unaweza kuchagua njia ya kutembea na njia ya kuzunguka kwa haraka. Hiyo ni uhuru wa chaguo napenda sana. Na pia hata baiskeli kwa sababu inanikumbusha kuhusu maeneo. Mara nyingi unapokuwa baiskeli, unapokuwa baiskeli, unapata kuona sehemu ambazo hazitazamiki, unapokuwa kwa gari, unasikia kelele za mitaa, unakutana na watu wa kawaida, unahisi hewa, kuna kitu cha kuhisia kinachotokea, unapopiga baiskeli, unajisikia kama unarudi kwa asili yako, kama mwili unavyofanya kazi kama sehemu ya kuzungumza hiyo ni hisia ambayo si rahisi kupata kwa njia nyingine na bila shaka baiskeli ni njia ya kupumzika kwa akili unapokuwa kwenye mwendo mawazo yako yanapungua kidogo hii sio kwa sababu ya kupoteza fikira bali kwa sababu mwili unakuwa unafanya kazi na akili inarudi kwenye tempo ya asili. Unapopiga baiskeli huwa napumzika kwa kuwa siwezi kusimama na kufanya kusimama na kuwa na mawazo mengi unahitaji kuwa na uangalifu na uangalifu unakuacha na amani ya ndani kwa hivyo ndivyo napenda kudunda baiskeli sio kila siku si kwa mwendo wa haraka kila wakati lakini mara nyingi ninapofanya hivyo najisikia kuwa nahisi, ninaishi kwa kweli, ninaenda, mahali, ninaona dunia na ninapata uhuru wa ndani baiskeli ni zaidi ya usafiri, ni njia ya kujua kuwa bado, nina uwezo wa kusonga.